Je mchezo upi unaopendeza wakati wa ambapo unalikizo umejisubaha alafu kuna ile wakati ambapo unaenda unacheza ile mchezo zen unapata ukona furaha kabisa alafu kuna ile ile kukua na uhusiano wa umwema na watu alafu unapendezana alafu kuna ile kujuliana hali wakati unacheza alafu unaona mchezo ni mzuri sana kwasababu kuna ili ile ya kandanda ambayo inapendezana sana unakimbia uwanjani kwote. Natoa jasho alafu unafanya mwili wako unakuwa mwenye afya alafu kuna ule mchezo mwingine ni wariadha wariadha nao unasaidia sana wakati ambapo unakimbia tuseme kwenye mviringo wa uwanja, unakimbia, alafu unajiwisha wishi alafu pale unaweka mwili wako unakuwa sawa aswa pale ambapo ule mwili ambao haujafanya mazoezi kwa muda, unaeza anza kwa kukimbia. Apolepole ndiposa uanze kuuongeza mwendo ambapo unafika. Ule mwendo ambapo unahitajika kwasababu ukianza juu sana unaeza umia. Kwa unaanzia chini ndiposa upande juu kabisa alafu ukisha fika pale unaendelea ukifika kukimbia mwisho mwisho alafu unapunguza alafu unapunguza kidogo alafu ukienda kupumzika. Na ni hizo mbili kandanda na riadha nandi ambazo zina kuwa mzuri sana kwa mazoezi.

Zile programu za mitambo kama vile zinajulikana kama so tunatumia hile ya rununu wakati mingi. Kuna hile ya wazaap alafu kuna Facebook, kuna X, kuna Reddit, kuna Telegram So tunatumia hile ambayo kwa muda sana ambayo tunatumia mara nyingi ni hile ya wazaapu na Facebook. Kwa sababu ukiangalea kama hile Facebook Tunatumia kuna hile kitu inaitwa freemode. Kuna hile data ambao unatumia ambao umepewa kwa bure. Sasa unatumia unatumia inakuanga ni kama MB ishirini, ishirini MB So unatumia hiyo. Ukishama liza alafu unatumia data yako. Sasa kusababu hiyo 20MB na kuanga ya muhimu ujuu uneza tumia kuwasiliana na watu kwa nchia ya ujumbe. Na pia kuangalia mambo yanayojiri. Kwa nchia ya kiofisi ama tunasema official. Kuna hile ya kutumia email So kisha tumia email inaandika barua pepe zi naenda. Pale ambako unataka hile ambayo inakuangaa ni ya bei ya chini. Hile ni ya whatsapp.

Jambo muhimu ni kitu cha maana sana kwa sababu kinapendeza na mtu ambapo anapokufunza jambo ambalo ni la muhimu. Lazima umpe hongera kwa sababu amekusaidia sana katika kukuelimisha na kukujulisha ambacho unachohitajika kufanya. Aliyenifundisha jambo la ambalo nalienzi hadi wa leo ni alikuwa mtu mwenye maarufu sana na alikuwa anaitwa njonjo ambaye alinifundisha jinsi ya kuendesha biashara ambapo unajikakamua kimakini kwa umaarufu kabisa. Ndiyo maana ufike kile kilele ambacho kinahitajika kufanikiwa katika biashara unavyoifanya. Na alinisaidia sana kwa sababu singekuwa na uwezo wa kuidhimu ile hakiki ambayo inahitajika katika biashara. Na ningekwama kwa sababu singekuwa na ile funzo. Ningekwama kwa sababu ingekuwa vigumu sana kuendelea mbele bila kujua kitu ambacho kinahitajika ambapo kuendesha na kuzingatia muda katika ule biashara ambayo naifanya kwa sasa.

Televisheni ni jambo, ni chombo ambacho kinaburudisha sana na unajulisha mambo ambayo yanajiri kila wakati kila siku, kila mwezi, kila mwaka. Kitazama televisheni mfereje ambayo naupenda sana ni ule ambayo una ufuatilia sana ni ule ambayo huja mchana na usiku pia pale saa moja ya usiku suha pale ambapo matangazo yanafuatiliwa kwa makini sana na wanakuelimisha yote yanayojiri katika kaunti mbali mbali ukiendelea pia. Kuna pembe zote za dunia aMbapo unafuatilia habari zinaziochipuka. Na kuna vile wanavyo burudisha wanaeka nyimbo za kuliwaza roho pale ambapo umechoka sana. Na kuna ile pia feriji ambayo husaidia sana katika kuelimisha. Katika nyenje mbali mbali za ukulima na kuna zile pia za biashara ambazo zinafuatiliwa kwa kimakini sana na zinavyo elezwa huwa zinamakinisha sana pale amabapo unapata elimu kwa sekta mbali mbali pale ambapo unajifunza mambo ambayo hauezipata mahala pengine. Na pia husaidia sana wakati wa ambapo unataka kutazama filamu unaeza unaenda pale. Kuna vile vidude ambavyo unabonyeza na unaenda katika mfireji ambayo unaeza pata zile filamu unazozipenda za kutizama. Na unavvyo zitizama unapata pia kuburudishwa na kuelimishwa kimakini. Pia, pitisha wakati pale ambapo umetoka kazini au umeliwaza. Na huna cha kile cha kufanya. Lakini unataka at least vile kupumzika kuwa na wakati wako wakupumzika kuliwaza kimawazo.

Kuna mashirika mbali mbali ambayo huwa yana kutana nayo. Na mengi ni ya kupendeza na mengi ni ya kuchukiza kuna yale ambayo yanatumika kusaidia wakati mwingine mbapo uko na msiba. Na yale ambayo napenda sana ni yale mashirika ambayo yenye kuliwaza ni yale ambayo ukiangukiwa na msiba haswa pale unataka usaidizi fulani. Labda utaka kujua jambo fulani unaeza enda ukawaulize na wanaeza kukuambia kwa makini sana na ni lile shirika ambalo liko pale haswa kufuatilia mambo ambayo wale wenye wako ndani ya ile shirika wanafanya na yale wanayo yataka. Na jinzi wanavyo taka kuelezwa na kuongozwa pia na zile lile shirika lina endelea kimakini na ku wapa kuwapa mkato ambapo wanataka kujisaidia haswa wale wako katika biashara mbali mbali wale wakulima kuna lile shirika ambalo linajiita wanekafandi lilikuwa ni shirika ambalo likuwa nasaidia sana pale ambapo ungetaka kupata elimu katika sekta fulani ya kilimo. Ungepata kwa upesi bila kupoteza wakati kuna ile pia shirika ambalo ni nzuri sana kwa kimombo linaitwa sacco ambalo unaeza pata usaidizi kwa njia ya kifedha ama njia yoyote ile ambayo unataka kusaidiwa katika uendeshaji wa shughuli zako za kawaida za kila siku.

Mabadiliko huja kwa sababu yana malengo mbali mbali ya kubadilisha mitindo ambayo inaendelea katika kazini. Na wakati wowote mabadiliko yanayojiri, kuna jembo mbalo inaitajika kwa sababu ya kubadilika katika ile mitindo. Na jinzi ya kuendea yale mabadiliko ni ya maana sana kwa sababu yanazingatia miundo misingi ambayo inaendelea katika kazini na unavyo shambulia mabadiliko yale ya faa uzingatia pande zote ambayo unazingatia pande ambapo kuna yale yale mambo ambayo yatatokea, ambayo ni mazuri na kuna yale ambayo ni mabofu. Nakuna jinsi ya kutathmini yale madhara ambayo yatayo tokea. Kwa sababu yata leta mabadiliko yengine ambayo yatasababisha maafa makubwa katika kazini. Na kuna hile ambayo matokeo ambayo yatapendeza. Kibnafsi mime huashambulia mabadiliko kwa kuketi chini na kuliwaza kuwaza ambapo yale matarajio ambayo yanatakikana katika haiyo kazi. Na kuangalia yale mabadiliko ambayo yameletwa kazini. Nijinzi ipi ambapo yata nileta matukio mema. Nijinzi ipi haya mabadiliko ambayo ya meletwa yataleta madhara katika kazini. Nikisha maliza kuyatatua vile nachukua suluhisho ambalo lile ambapo mabadiliko iwapo mabadiliko yata leta matukio mazuri nita zingatia yale mabadiliko. Na iwapo yana hasusuwa kuleta matukio mabaya nitapiga marufuku yale mabadiliko ambayo ya meletwa. Si ile kwa kuwayapinga bali kuyakosoa na kuweka miundo misingi ambayo inaitajika ambayo inaeza badala ya kuleta matukio mabaya yataleta matukio mazuri na ambayo ya tafanya kazi iwe sahihi na mambo yatakuwa sawa kwa sababu matukio yanapo kuwa mazuri bila shaka kazi itakuwa ni njema ambayo imefanyika na mikono yangu.

Naam kukimbia, haswa kule kukimbia kwa kufanya mazoezi kila subui anapo amuka unajishugulisha na mambo ya nyumba. Alafu ukishamaliza una enda moja kwa moja hadi uwanjani ambapo unafanya mazoezi ya kukimbia kikimbia ni kuzuri sana kwa sababu kuna leta afya njema katika mwilini. Na unapunguza ule ule upele wa kupatwa na kutokana na kuwa na mafita mingi katika mwili. Na unasaidia sana na kukimbia ni kitu kizuri sana kwa sababu na kipenda. Na juu, kikimbia sana huwa nafeel na hisi ni kanakuamba. Na napata ile wazo la mwili ambapo kuna ule mtiririko wa damu unapo songea katika mwilini. Na sikia mdundo wa moyo pia nahisi sasa. Ni pale kuna afianjema inave kuja sasa. Ukifanya hile kukimbia, ukikimbia soa ule mviringo katika uwanja maratantum hivi najihisi kana kwamba unafanya kazi mimgi kuepukana na mambo mbalimbali kama yale ya kupatwa na mshituko wa moyo kila wakati kwa kukosa kufanya mazoezi ya hapa na pale. Lakini unapo kimbia pia ni njia ya kufanya zoezi na uwezi patana na mapele mbali mbali ambaye na mbatana na kutofanya zoezi lolote lile.

Unapotoka chumbani ama nyumbani unapoelekea katika shughuli zako za kila uchao unakutana na watu mbalimbali ama shughuli za kibiashara ama kutembea tu kwa kujifrahisha ama kutembea kwa mbuga za wanyama kutizama manthari ambapo unatizama wanyama pori, mimea mbalimbali, milima na miundo misingi mbalimbali. Kuna ile wakati unafika ambapo unahitaji kuwa na chajio au kuwa na chakula chako cha kukula ambapo hujabeba. Lakini sasa unapofika hiyo wakati unafaa ule bali huna chakula. Apo ndipo unalazimika kutoka na kuenda kutafuta chakula a mahali popote. Lakini swali ni jee utakikula wapi. Na unapopatana na chakula chochote ni nini utakachozingatia kabla hujakila. Kuna yale maswala mbalimbali ambayo unafuatilia. Kuna hile usafi, uzingatiaji wa usafi, kuna zile mila, kuna chakula ambacho unahitaji kula. Unaezaenda pahali ambapo wanapika chakula ambacho wewe tangu zaliwe hujaikila. Na kuna pahali ambapo ukiingia tu hivi kuna zile mila na desturi ambazo wanazifuata. Na kama weu si mtu ambayo umezizoea vile hauwezi faulu kukua palipale kwa kupata chakula chako. Mimi nikitaka kupata kile chakula, mimi huenda katika chumba cha hoteli ambacho kimezingatiwa kwa minajili ya wale ambapo watu wote kukuja pale na kupata chajio chao. Na hawafuatili sana pale ambapo wametoka. Pale ambapo wanaenda ama tuseme ni wa nji hii ama ni wa nji hile. Bali wanachukua kila mtu ambapo anakuja pale kwa kutafta chakula. Na wanapeana chakula tufauti, tufauti kulingana na vile unavyopenda chakula. Kuna hile chakula cha kiAfrika, kuna hile chakula cha kizungu, Kichina. Na pale mimi hupendelea sana kufika pale nikiishafika pale na nasema chakula ambacho nataka naitisha. Na nikishaitisha vile, hiyo ndiyo wakati ambapo wataanza kukitayarisha. Si ile unafika ushapata chakula kiko tayari, hujui alipika aje, hujui hawajapika vile wewe hupenda. Lakini ni pale ambapo unapeana maagizo ambapo unataka chakula kile kipikwe kivipi, unataka kiwekwe viungo vipi. Na yale yote ambayo unahitaji na yanapewa pale hoteli za kifahari zinaezazingatia yale kwa sababu wana wako na kila kitu kuna viungo vyote. Wako na chakula chote cha aina cha ambacho unakihitaji. Wako na yale manthari yote kuna pale unapoketi. Unakuwa mtu huru ambapo wakatu unakula.

Katika shuguli zote za kila siku kuna yale malengo ambayo unahitaji kuyafanya na yawe ambayo yanazingatia mda pia. Na pale ambapo tunasema malengo ya kila mwezi ni yale ambapo unasema ni hii na kile ambacho unahitaji kukifanya. Kiwe kimekamilika kabla mwezi haujaisha na ukiwa tuseme kazini unamalengo mbalimbali kumaliza hiki na kile ama kuwa na hizi pesa kwa ama kukuwa na hao marafiki ama kuwa nimefika kiwango hiki ama kuwa na cheo hiki katika kazini.

Kazi zote huwa zina mambo yake tufauti tufauti kuna yale mambo ambayo haya kufrahishi na huwezi jihisi vyema unapokuwa pale katika hiyo kazi ama yale mazingira ambayo unaifanyia na kuna yale mambo ambayo yanakufanya uhisi vyema kuna yale ambayo yanakufanya usihisi vyema. Na unapo kuwa katika mazingira kama hayo unajizingatia katika mwenendo ambapo unafaa kuji elekeza na kuji dhamini katika yale mambo ambayo yanajiri kila uchao katika yale mazingira.

Nyakati ni nyingi sana katika siku na kila mtu huwa na wakati wake. Mwanana ambapo anafurahia sana kufanya kazi katika huo muda na ule wakati na kwa sababu zake ambazo ni kama ni vile anaona ni kama wakati mzuri ambapo anahisi vyema. Ni ule muda ambapo mwili wake sasa usawa kufanya hile kazi ama kuna ile joto, kuna baridi sana na wakati mwingi sana. Hupendalea kufanya kazi. Mchana haswa pale asubuhi ambapo mwili wako uko fresh na hauna tatizo lolote umetoka katika usingizi, unaoga, umengara. Na mwili wako sasa umechangamkia uko na nguvu na unachangamkia kazi iwezapo na hufanya kazi vyema sana. Na ni ile wakati ambapo huwezi ukaji ukajishugulisha na vitu zingine ambazo hazifai kwa sababu ukiamka mapema sana kuna ile hamu ya kufanya kazi. Ila si ile ya kujuhusisha na mambo mengine ambayo hayafai kabisa. Na yale mambo ambayo yanakupotezea wakati ya haswa pale unaingia katika mitandaoni kujua yale yanayo endelea nani anambia mwingine nani anasema hii na ile wakati ambayo ya jioni jioni ndipo ambapo hiyo maneno hufanyika sana. Na ni apo kuna ile mambo ya kwenda kulijuruwaza mambo yakufanya nini kila mtu amechoka apo jioni jioni si si masaa nzuri sana ya kufanya kazi. Na napendelea sana ile asubuhi haswa pale saa moja, saa mbili, saa tatu mwisho sana ni pale saa tano apo ikifika hiyo masaa mwili huwa umeanza kuganda haufanyi kazi vyema.

Kuna vitu mingi sana za kununua na inafika wakati ambapo unaweka unatilia maanani ni vitu gani ambavyo unahitaji kwa sasa na ni vitu gani ambavyo vinahitajika kwa dharura kulingana na vitu zingine ambavyo haviitajiki kwa sasa ama havina maana. Nazingatia mambo mbali mbali kama chakula, mavazi, gari, nyumba, shamba. Na vitu vinginevyo zote unaweka katika kuzingatia. Ili usije ukajipata unanunua kitu ambacho hakikusaidii vile. Kibinafsi nikija kwa upande wa kununua kitu ambacho napenda sana kununua ni vile vitu ambavyo ni vya dhamana. Na ni vitu ambavyo vinahitajika kila siku kila wakati. Tuseme tu kama nguo chakula mavazi maji vitu ambavyo siwezi ishi bila hivyo hizo ndiyo vitu mimi hupea kipaumbele wakati ambapo nataka kununua. Na kuna vile zitu ambavyo ni vya bei ghali pia na kuna vile vya bei rahisi. Ninapozingatia katika pesa zinazo patikana kwa wakati. Naendelea naangalia pesa ambazo ziko na kile kitu ambacho kinataka kununuliwa je ni vipi ambavyo ninaweza kupata bei ambayo italingana na fedha ambayo iko kwa sasa. Na ni pale ambapo unaweza ona tuseme kitu ni kitu cha dhamana sana na kitu ambacho kinahitajika sana. Mbali ni cha bei ghali na ukiangalia pesa ambazo ziko mfukoni haswa haziendani na bei ya kile kitu. Sasa unajikuta unaziweka kuzingatia kwingi sana ambapo itabidi ubadilishe mawazo ama uangalie pesa pahali pengine ili uongezee ndio ununue kile kitu ambacho unahitaji kwa wakati. Na unapo penda kununua. Ukifika pale lazima angalau uulize bei kwanza na ukiuliza bei alafu uangalie ni bei halali au ni bei ambayo unataka kudhalilishwa hapo ndipo ambapo unapiga gumzo na muuzaji. Unamuuliza je. Na kuna uwezekano wa kununua hiki kitu kwa hii bei na hiyo bei ikuwe bei ya chini. Si ile sasa ile ambayo amekuambia. Kwa luhga ya kimombor hujulikana kama kubargaii. Na ukisha bargain hivo ikifika pale ambapo kiwango ambacho unaona umefikia ile bei ambayo inaendana na mfuko wako unaweza kuchukua kile kitu kwa sababu unakitathimini sana na unajua pahali ambapo kinaenda kutumika. Kinaenda kuwa kitu cha dhamana sana. Na kitakusaidia sana.

Unapoishi katika nchi fulani lazima kuna shughuli kadhaa ambazo ziniendelea na zinafanywa na watu mbalimbali kuna zile shughuli ambazo zinafanywa na watu wa kawaida na kuna zile shughuli ambazo zinafanywa na watu ambao wako na utaalamu katika sekta hiyo ambayo wanashughulika nayo. Na kuna zile shughuli ambazo zinapendezwa sana kunaweza kuwa na shughuli ambayo inafanywa na mtu na anapendezwa sana na ile kitu ambacho anakifanya anakienzi sana kwa muda sana. Na kila wakati anapoenda kufanya ile shughuli anafurahishwa sana na hawezi kuacha kufanya lile jambo ambalo hufanya hata kutokee nini kwa sababu anaenzi kazi yake na iyo shughuli ya kila uchao. Na kuna shughuli ambazo huwa za dhamana sana, shughuli ambazo huu, ah, niseme kwa mfano shughuli ambazo zina gharama, zina, ah, zina, zina ile mkato mkato wa juu, kuna zile ambazo mkato wa chini ambapo unapata mtu ambazo shughulika pale. Analipwa kidogo bali yeye anaridhika na kile ambacho amepata. Kuna sasa pale ambapo haridhiki lakini anapendezwa na kazi, na kuna wale hawaridhiki lakini hawapendezwi. Shughuli ambazo hupendezwa ya kibinafsi ni zile ambazo zinakuelimisha, zinakupea mawazo, zinakupanua mawazo kwa kina. Na kuna zile ambazo zinazingatia angalau afya yako haiko hatarini unapofanya ile shughuli. Unajipa uhakika ya kwamba ninapendelea kufanya hii shughuli siwezi patwa na madhara yoyote. Na ni ile shughuli ambayo unapofanya hauwezi choshwa kamwe. Hauwezi pata ule uchovu ule mbaya sana. Na kuna zile shughuli ambazo unapozifanya, angalau unafurahia kwa sababu unafurahia kazi ya mikono yako kwa sababu unajihisi kana kwamba kile ambacho umekifanya ni kitu cha dhamana sana nakinaweza saidia watu kadhaa katika jamii ama katika ile kazi unayoifanya. Tuseme kama ni kuajiriwa ama ni kale katika sekta ya biashara unapofanya vile unaimarisha utoaji katika ile biashara.

Kifika upande wa olimpiki ni pale ambapo michezo kadhaa ambazo hushirikishwa katika mji flani ambao umetengwa kirasmi ambapo ile michezo zote zitafanyika. Na nchi mbali mbali zitajisanya pale ambapo kutakuwa na wale ambao watashiriki kutoka zile nchi watashiriki katika michezo mbali mbali. Mchezo ambao naweza shiriki ni mue wa riadha ambao naupenda sana na na uenzi katika maishani ambapo huwa ni mchezo mwema sana na huburudisha kwa kina. Na upenda sana kwa sababu ni mchezo ambao kwa kweli huchezwa. Na nchi yangu na nchi yangu ambayo hupeleka wanariadha pale kuchezo ule mchezo na kila wakati wanaibuka washindi, wanaleta medali katika nchi. Na tunajivunia sana kwa mno nakumbuka kuna ule wakati ambapo mwaka fulani ambapo nilifurahia sana kutizama ule. Mchezo wa riadha ambapo mwanariadha ambaye ana umaarufu sana katika nchi. Na katika pembe za dunia pia ambaye anajulikana kama Eliud Kipchoge ambaye aliibuka mshindi sana katika riadha fulani pale ambapo mimi binafsi kama mkenya nilifurahishwa sana na nili nilihisi kana kwamba mimi sasa ni mzalendo na naona bendera ya nchi yangu inapeperushwa katika ulaya. Kule Tokyo, Japan. Na uamini sana kwa sababu ni ule ambapo mchezo ambao kama nchi kila ile wakati inapofika mimi huwa shwari ya kwamba tutashiriki na tutaibuka washindi kwa katika kule kwa riadha hata kama si riadha peke yake lakini mimi huwa na imani ya kwamba huu tutashinda kama ile mchezo zingine hatuwezi shinda. Lakini riadha hiyo ni kitu cha lazima kuche kusiche. Lazima medali ije nyumbani kwetu.

Ni mwiezi mingapi tunayo katika mwaka na ni mwezi upi na ni mwezi ipi huwa sawa na ile ambayo huwa haiwi sawa. Kwa kweli kuna miezi kumi na miwili katika mwaka na kila mwezi huwa na mambo yake hauwezijua mwezi upi ndio muema, mwezi mgani ndio mmbaya. Lakini kuna ule mwezi ambao huwa ni mwezi wa sharehe kila mahali. Huku ni mwezi ambao watu huenda likizo kutulia na familia zao, kujiliwaza katika pembe mbali mbali na kutembelea marafiki zao, wazazi, wavyele na watu mbali mbali ambao wanawaenzi. Na huo mwezi ni ule mwezi ambapo unazingatiwa sana na watu wengi haswa katika dunia mzima ambapo watu husherehekea sana kwa sababu ni mwezi ambapo Yesu Kristo alizaliwa na ni pale ambapo watu huchukua likizo lile kusherehekea kuzaliwa kwake na unaweza jipata katika mara nyingi watu huwa hawaendi kazini, huwa wanakua wakati wa likizo wanakaa na familia zao, wanajiburudisha, wanakula, wanakunwya, wengine wanaenda katika ufuo wa bahari kujiliwaza kule. Na ni mwezi ambao unapendwa sana na kila mtu iwe mtoto haswa wale watoto ndio wanaupenda sana. Kwa sababu wanajua ni ule wakati ambapo shule zinafungwa. Wanakua huru, hawana kazi ya ziada ya kufanya, kazi ni kucheza tuu kila wakati. Kukula vyakul vya bure ambavyo havipatika ni kule shuleni. Vile vyakula vyenye mandhari vyakula ambavyo vinapendeza sana si vile kama vile vya shule za bwenini. Huo ndio mwezi ambao hua unaenziwa sana. Na ni mwezi wa disemba ambao watu wengi hufurahia sana huo mwezi unapofika.

Kila siku mzoezi ambalo huwa nashugulika nayo kibinasi ni ile mazoezi ya kuzunguka mviringo uwanjani. Naituwa ukimbia hiyo ndilo zoezi ambalo mimi ujiuzisha nalo kila asubui pale ninapo wamuka kitu chakuanza ni kuenda kule uanjani ambapo unazunguka ule uwanja mara tano. Nikianza hanza nazunguka ile naenda na muendo pole pole kiasi. Naenda naenda. Nikimaliza mviringo wakuanza nahanza kuongeza muendo naenda ule muendo wakasi ambapo naenda haraka nisha zunguka ule mviringo mara ya pili. Ile mara ya tatu sasa. Najua naenda kumalizia. Kwa sababu lengo lango kwa kuzunguka ule wanja mara tatu. Kifika ule wakati wa kuzunguka ule watatu. Na punguza muendo ndiposa niambatanishi na kutua kule kwa mwili. Kwa damu na pia moyo unapo tuunda pia. Naenda na upesi wake. Kikaribia kumaliza. Nafanya kitu ambajo kinahitwa joking. Ile kukimbia kumbia tu kidogo. Siyezi simama tu kwa gafla. Kwa sababu kuna yale madhara ambayo ya naeza tokea. Kama ile kushindwa kupumua ama kukuwa na maumivu katika kifua. Ni napo maliza ili wakati naenda na bafuni na oga. Najihisi kanakuamba ni mwepesi kwa sababu nimeachilia ilie jasho mwili ukosawa. Najihisi niko fresh kabisa kwa sababu mwili wangu umefanya zoezi. Na angalau unajihisi ikiwa iko sawa kabisa kwa sababu ule uzitu ambao unakuja kwa kutofanya kitu chojote usiku kucha na mchana kutuapia ya naeza leta madara bali ni napo maliza hivo nasikia ni kanakuamba niko mwepesi niko nanguvu ya kufanya kazi hile siku wambapo inaanza pale ya asubuhi.

Nywele ni kitu. Ni kiungo cha mwili ambacho kinaifaa kukuvyelea. Kama tuseme kwa jinsia ya kiume nywele hunyolewa kila baada ya wiki mbili ambapo unaenda kinyozi unaoshwa nywele unatengenezwa. Unanyolewa kidogo kidogo vile kulingana na mfumo ambao unahitaji na kuna ule pia ambapo unaikuza kwa kutumia kemikali kadha kadha ambazo zinauzwa katika madukani ambapo unaichana unaitengeneza. Inakuwa sambamba na ni muundo ambao ni mwema sana kwa sababu unakuza nyuele za kwa zinakuwa sawa na zi unakuta huezi kuwa na wadudu ndani ya nywele ambao unawashawasha ama kuwa na uchafu mingi sana ambapo unaoshwa kila wakati unapakwa mafuta nywele zinakuwa sawa na haziezi kukuna wakati wowote. Pia kunyoa pia baada ya wiki mbili unanyoa ambapo unakuwa na nywele fupi ambayo haiezi kuchafuka ama ukioga maji yanafikia ile ngozi ya kichwa ambayo inang'ara kabisa na haiezi kuchafuka vile ama kuingiliwa na wadudu mbalimbali.

Duniani kuna mji mbalimbali na ni miji mingi katika nchi tofauti tofauti. Mji huwa na miundo msingi yake ambayo huzingatiwa na kuna vile uongozi huzingatiwa. Kuna yale mandhari tofauti tofauti. Kuna yale mambo mengi ambayo yanaendelea kule mijini. Na kuna ile miji ambayo inapendezwa ina sifa furifuri ambapo kulingana na vile watu wanavyojiendesha ama wanavyojishughulisha na shughuli mbalimbali pale katika ule mji na pia unategemea pia haswa pale ukikuja katika uongozi uongozi hali gani. Ni ule uongozi ambao unanyanyasa watu ama ni ule uongozi ambao unazingatia mahitaji ya watu ambao wanaishi pale. Na mji ambao naupenda kibinafsi ni ule mji ambao unajiita Albuquerque ambao unapatika na katika mji marekani. Nchini marekani ambapo ni mji ambao nauthamini sana kwa sababu ni mji ambao ni msafi kulingana na mazingira yake. Hauwezi pata taka imetupwa ovyo ovyo na kuna ule utaratibu fulani ambao watu wanaufuata hauwezi pata kuna msongamano wa magari hapa na pale. Kuna vile watu pia wanajishughulisha na shughuli zao za kila uchao. Bila kusababisha tashwishi yoyote katika ule mji na pia ukiangalia vile majumba yamejipanga. Ni kuna utaratibu fulani ambao umefuatwa katika kujenga yale majumba ambapo hauwezi pata majumba yamefinyana pahali pamoja. Bali kuna ule usawa wa ujenzi ambapo unapata watu wako katika ule wako katika ile majumba yao yako katika jirani jirani jirani lakini si yale ambapo yamefinyana sana. Na kuna pia ile ambapo watu wanatunza mazingira, wamepanda miti ni mji lakini pia watu wanathamini mazingira yake ambayo wanaihifadhi sana kuna ile mito ambapo hauwezi pata taka ambazo zimetupwa pale ovyo na kuna pila zile ambazo zile pahali pa kufanyia kazi ni pema watu wanafanya kazi, wakishamaliza, wanaenda kwa majumba zao. Na wanajiendesha vizuri sana hauwezi pata yale mambo ya ambayo ambayo ambayo yanaendelea kule. Bali ni heshima ambayo inayotawala katika ule mji kila wakati.

Kulingana na mawasiliano ambayo yanayojiri wakati wowote kuna yale mazingatio kuzingatia ambapo unafaa kuweka ambapo njia gani ambayo unaenda kuwasiliana na mtu katika rununu kuna ile ya kutumia video. Na mimi ya hiyo ya video wa lazima ujue ni mtu yupi ambaye unawasiliana naye ni mtu ambaye ako huru kutumia ile njia ya video kwa kuwasiliana. Na pia mimi kibinafsi niko huru ile wakati kuwasiliana kwa njia ya video. Huwa natumia ndiyo lakini huwa nazingatia hali yangu ambayo niko na ile mtu ambayo naulizia. Lazima nimuulize je uko tayari ama ungependa ni kupigie kwa njia ya video ama haupendi. Lazima awe na ile consent ambayo ama ile ruhusa ambayo anapenda kuwasiliwa ama kupigiwa simu kwa njia ya video kwa sababu watu wengine kwa saa zingine hawapendi ama wako katika umati wa watu na hawawezi. Wako na ile uoga ambayo hawaruhusu katika kuwasiliana kwa njia video. Ama wanapendelea katika ile kutumiana barua ama ile ya kutumia ujumbe. Hawapendi mambo ya video. Pia nazingatia. Kabla mtu apokee ile video anataka kutumia ama video kwa kuwasiliana. Lazima nimuulize kwanza ndiposa niende moja kwa moja kumpigia na pia naipenda kwa sababu unaamini yule mtu. Najua siku izi watu wana unaeza kuwa unaongea na yule mtu. Unadhania ni yeye kumbe si yeye. Sasa ukitumia njia ya video utakuwa na umaarufu ya kwamba unazungumza na yule mtu. Ama unawasiliana na yule mtu ambaye ulikuwa umetarajia kuwasiliana na yeye bali si mtu mwingine. Kwa sababu utamtambua kwa sura yake. Kwa sababu ni njia ambayo itamtambua. Kwa sababu utakuwa umehawi kukutana na yeye. Pahali pengine ana kwa ana ukajua sura yake. Sasa ukimpigia sasa kwa hiyo njia ya video. Atajua ni yuyu ama siye ambaye nilikutana na yeye. Ama ni yeye ambaye nafaa niongee na yeye. Kama si hiyo njia utajikuta unawasiliana na mtu ambaye ana fake kuwa ni yeye bali si yeye. Na pale ambapo video inakuja kwa ukombozi ambapo inakusaidia kujua ni nani unayezungumza na yeye.

Hewa huwa ya maana sana kwa sababu kuna hewa aina mbalimbali, kuna ile hewa ambayo ni njema inabrudisha, inaliwaza, ni ile hewa ambayo unafurahia kuwa katika ndani yake. Na kuna ile hewa chafu ambayo inaezaleta madhara mwilini ambayo si sawa sana. Na kuna ile hewa ambayo ni mzuri lakini haipendezi. Kwa sababu hauwezi ukavumilia kukaa pale kwa muda mwingi. Hewa ambayo inapendelewa sana. Ni ile hewa ambayo ni mzuri sana unapoipumua unayoitumia hiyo hewa unajihisi kana kwamba uko sawa hauna totizo lolote na hiyo hewa haiwezi ikakuletea madhara katika usoni uchao na ni hewa ambayo inaeza kusaidia kwa mfano ukiwa na hewa safi sana unaeza saidika sana katika mwilini ambapo hauwezi jipata katika madhara mbalimbali kama yale ya magonjwa kuna ile hewa ambayo ni mbaya sana ni hewa ambayo imebeba magonjwa mbalimbali na yanaweza kuathiri vibaya sana kwa sababu yanasababisha magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya kimapafu kama vile homa ambapo yanaletwa na kulingana na ukosefu wa hewa safi ambapo unapata hewa imechafuliwa. Kuna vumbi ndani yake, kuna moshi. Kuna ile vichembe-chembe vibaya sana ambavyo vinafanya mapafu yaanze kushikwa na madhara mbali-mbali. Na kuna ile hewa ambayo pia ukipumua haswa ile ya sigara ambayo inaaribu mapafu. Inaeka ile moshi katika mapafu ambayo inaaribu inachafua kule ndani kwa mapafu ambapo kunakuwa kweusi tititi. Na ni si vizuri kwa afya ya mwanadamu kwa sababu yana hayo mapafu yanaendelea kuharibika. Yanadhoofika kila uchao. Ukiwa na uzoefu wa kutumia ile moshi ya sigara ambayo inaathiri sana vibaya sana. Na muda mwingi huathiri na hauwezi kujua ya kwamba unaathirika kule ndani kwa mapafu. Kuna ile hewa ingine ambayo imeharibiwa na moshi wa gari, moshi wa pikipiki na ile moshi pia inayotolewa na viwanda mbalimbali kama vile vya kushaga miwa ile ya kutengeneza bidhaa mbalimbali hiyo moshi inaaribu hewa na uiyo hewa unapo itumia bila kinga yoyote ama bila kutumia barakoa inaeza leta madhara. Mengi sana katika mwili wa binadamu haswa ile sehemu ya mapafu ampapo kunaeza patikana na hadhara mbalamba ambazo zinaeza kuleta shida katika mwili mzima.

Nyama hua tamu, nyama hua inaleta manufaa mengi sana unapo ila na nyama mingi hua zinakulwa lakini, kuna nyama akathaa, kuna ile nyama ya mbuzi, nyama ya ngurue, nyama ya kuku, nyama aina, mbalimbali, nyama inaaina mingi sana. Lakini, kuna ule utofauti katika kila aina ya nyama, kuna ile utamu, kuna ile uwepesi, kuna ile ugumu pia wa nyama, kuna ile rangi ya nyama, venyeipo, kiwango chamafuta, kinachopatikana katika kila nyama. Hijo ndicho chanzo ambacho kinatumika katika kubainisha nyama, nyinji katika, wanyama wengi sana katika kuna wale waporini. Kuna wale ambao wana wendwa kuleporini na kuna wale ambao wanahifadhiwa nyumbani, nyama, ambayo naipenda sana ni ile ya sungura. Nyama tamu kabisa. Kwa sababu, hiyo nyama haina mafuta mingi, nyepesi na iko sambamba sana. Ni ile nyama ambayo inaeza chomwa, ineza pikwa, inaezwa kulwa vizuri. Ni nyama ambayo inamanufaa mingi kwa sababu iko na vitamini mingi sana katika mwili wa mwanadamu. Na kuna ile haina mathara. Kuna zile nyama mingi ambazo zinezakuwa na mathara unapozila. Lakini, hii nayo, inalingana nayo vile ambavyo umeitayarisha. Kuna vile unavyo itayarisha kwanjia fulani ambayo haezi leta mathara. Unapoila. Na, haswa kuna katika kutayarisha nyama mingi, kuna ile utaratibu, ambao, unafuatwa ndio maa ndiposa ile nyama iwe na iwe na uzuri wake ambao umehifadhiwa. Bila kuifanya iwe mbaya ama iwe na madhara mingi sana kwa afya ya mwanadamu. Kwa mfano, kuna ile unapo tengeneza nyama nkuruwe kwa mfano, haufai kutoboa ile firigizi ambayo, inaeza fanya nyama mzima, iwe hatari sana kwa afya ya mwanadamu iyo wakati iyo nyama inakula. Wakati mwingi sana, iyo firigizi inapotobolewa na iyo maji imwagike katika nyama. Watu husema saa, mara mingi ya kuwa, hiyo nyama sasa imekua sumo, haiezi liwa tena. Lakini iwapo huna huna ile mnaile information ya kwamba, umeharibu ile nyama. Haujui huna hauna kluu yeyote kwa kwamba, umeiharibu. Unaeza sababisha maafa mengi sana kwa wale ambao wanaenda kuila. Ama unapopika, unapika, tuseme unapika ile nyama ambayo haijayatarishwa vizuri, ama hawajatoa ngozi vizuri, ama tuseme kama pale firigizi kwa kuku, haijatengezwa vizuri pale ndani, inaeza leta haribu nyama zingine pia. Inaeza leta maafa makuu sana. Kwa afya ya wale ambao wanaenda kula. Nyama zote ni tam ndiyo, lakini kuna zile ambazo ni tam zaidi kuliko zingine. Na ile ambayo mimi hupendelea sana ni ile ya, sungura. Na huwindwa, kuna zile za kuwindwa porini, kuna zile za kufugwa haswa zile za porini, zile za porini ndio huzingatiwa kuwa tamu sana kuliko zile za, kukuzwa nyumba.

Teknolojia ya sauti, hile ya kutumia mikrofoni na hile ya kipasa sauti na kinasa sauti, hizo ndizo teknolojia ya sauti ambazo zinatumika sana kwenye mawasiliano na watu ambao wako kwa umbali ama kuwasiliana pale ambapo kuna kelele hauwezi sikiza mwengine kwa sababu kuna kelele mingi. Unapaswa kutumia teknolojia sauti ambapo kuna zile Speaker vidogo ambapo vinae kwa kwenye masikio. Na kuna pia utumizi wa kina sasauti au kipa sasauti ambapo unatengeneza contenti mbali mbali ambapo unatumia kile kinasa sauti ambacho kinatumika sana kutengeneza sauti ambayo ni sawa kabisa. Teknolojia sauti pia inasaidia sana wakati ambapo napaa angani. Natumia usafiri wa njia ya hewa ambapo tunatumia teknolojia kwa sababu kwa ile sauti ya ndege hauwezi ukawasiliana na yule mwingine ambayo uko karibu na wewe haswa ile ndege helikopter. Inasaidia sana kwa sababu huwezi wasiliana na mtu akiwa karibu. Kwa sababu kuna ile kelele ya ndege ambayo inatoa na unafaa kutumia teknolojia sauti. Binafsi hutumia teknolojia sauti pale ambapo iko kwenye rununu yangu mwanzo ambapo ninatumia kwa mawasiliano kupigia mtu simu kuongea na yeye ambapo yu mbali bali tunawasiliana kwa kutumia rununu ambayo ina zi vile vifaa ambavyo vinanasa sauti na yule vinapasa ambapo inafanya sauti inaufikia yule ambaye yuko mbali na mimi ukija kwa ufasaha huwa zinasaidia sana kwa sababu kuna ile wakati ambapo unaeza kuwa unataka kupeana ujumbe ambao unahitajika kwa haraka na ambapo tuseme kwa mfano mtu hayuko mbali sana mbali bali kuna zile kuna zile vifaa ambavyo vinatumika kwa mawasiliano kwa watu ambao wako karibu bali si karibu sana ambapo wanatumia ili kuwasiliana haswa wale ambapo wako katika Muungano fulani katika tuseme kambuni fulani wanafanya kazi pale. Na wanataka kuwasiliana tuseme mkubwa anataka kuwasiliana na wale ambao wanawasimamia. Tuseme wakona vile vifaa ambayo wanatumia. Ile ujumbe uweze kuwafikia kwa wakati ufaao.

Makazi ambayo huishi ni makazi nyumba ambayo ikona nyumba nzuri. Alafu ni nyumba hile inapendeza sana nyumba kubwa nyumba tuseme hile ya matofali hile ime tegenezo vizuri nyumba ikona umeme ndani. Na kuna majindani pia, alafu kuna ili uzuri wake ambayo kuna nafazi kubwa ndani, alafu kuna imepakwa rangi nzuri. Alafu kuna mazingira ambayo ya naizingira ni yale mazingira sawa kuna mauwa pale inje imezunguko na nyumba. Alafu kuna kuna kuna kuna nyasi pale nyasi laini nyasi ambazo zimekuzo vizuri ambazo ata ukikalia unajihisi kana kuamba huko katika Bustani Mazingira ni mazuri sana, kuna miti Asua pale ambapo kuna jua lilekali Lilela mchana, lilela sasamba ambapo linawaka kwa sana. Kuna miti vivuli ambapo uneza ketichini. Angalau ujisikie vizuri kwa sababu kuna baridi pale ile upepo mwanana ambapo unajipuliza pade, unajisikia. Uko vizuri sana. Na kumbuka Anilipo Kuingia palipale palikuwa si kitambo sana Bale ni juu zitu. Na si kahezi kwa natumai ni mezi mbili iliopita ambapo nilihamia pale. Na ni mahali pazuri sana kinachonipendeza kuhusu eneo ni ule ukimya hakuna kelele na kuna yale mazingira mema ambapo unajihisi kana kwamba unahishi bustani pale mazingira ya nje yanang'aa sana ambapo huwezi sumbukana sana na tuseme na ana uchafu. Mtu hawezi kutana na uchafu ovyo ovyo. Ukiangalia pia misala, misala pia iko sawa ni safi sana ni ile imejengwa vilivyo vizuri na imewekwa maji ya kutosha ambayo haiezi ikaharibika. Na pia ukiangalia pale ndani ya chumba kuna ule umaridadi ambao umeekwa unapendeza mno. Halafu kuna ile ukiangalia apo nje kuna miti ya aina na aina. Miti ambayo inaleta wale ndege ambao wakiimba unafurahia sana unaliwaza moyo wako. Na kuna ile hali ya usalama. Iko hali ya juu hamna lile tatizo ambalo unakutana na utovu wa nidhamu pale nje ambapo mnasumbukana na tuseme majirani. Ama kufumaniwa na wale wezi ama wahalifu ambao wanaja kukusumbua ama kutaka kukulagai ama kukuibia. Hamna lile jambo ambalo linaeza dihirika wakati wote. Kuna ukuta ule ambao umeekwa kuna zile nyaya za stima ambazo zimezingirwa pale juu ya ukuta. Ambapo hauezi ingia bila kupitia lango kuu kwa sababu ukipitia pale utanaswa na zile nyaya za stima kwa kweli kuna ile usalama, hali ya usalama ambayo ni njema sana.

Udhaifu huwa ni kawaida na ni kawaida ya wanadamu kuwa na udhaifu haswa pale anapofanya kazi fulani ama anapokuwa katika mazingira fulani ya kufanya kazi. Na unaeza epukana nao, uki amua kuepukana nao, bali usipoamua, unaeza endelea kufika, unaeza endelea kupana, na unaeza leta madhara mengi sana katika mazingira ambayo unafanyia kazi. Na kuna zile mbinu ambazo zinaeza fuatiliwa kwa kushugukikia vile udhaifu unavyojitokeza katika kazini unapo jitokeza. Jambo la kwanza ni kujiuliza lengo lako la kazi ni lipi na je hii kazi mbona unaifanya. Lazima ushugulikie lengo kuu ambalo linafanya ama linavyo kufanya kufanya ile kazi. Unafaa uweke utaratibu fulani wa kufanya ile kazi ambapo unafuata na hauwezi enda kando na ile utaratibu ambao umeekwa. Tuseme unaeza tenga mda fulani kufanya shuguli fulani. Ile shuguli inafanya katika ile wakati ambao umetenga. Na kuna ule udhaifu ambao unaeza jitokeza tuseme uchovu unachoka. Ama hujazoea kufuata ule utaratibu bado unajikakamua kwa sababu uwe utaratibu utakusaidia kuepukana na mambo mengi ambayo yanaeza jitokeza. Kwa mfano kuna ule unavyo kuwa unafanya ile kazi. Kuna ule kusumbuliwa tuseme na mawazo fulani ama mwili wenyewe haujisikii hujisikisi kufanya hile kazi. Si ati una kasoro fulani la hasha. Bali kuna ule uchovu unavyo jitokeza ambapo huuhisi kabisa kufanya hile kazi. Bali unafaa ujikakamue kwa kujipea motisha. Na hi motisha unajipa vipi. Unaangalia lengo lako la kufanya ile kazi nilipi. Na hilo lengoblako lazima ulitimize kwa muda upi. Na huo muda haufai uishe kama lile lengo halija kamilika. Na hiyo itakupa motisha ndipo umalizie ile kazi ambayo ulikuwa umeitenga kufanya katika huo muda. Kufanya ile utakua ume epukana na ule uthaifu ambao unaeza jitokeza kwa gafla bila kutarajia unapo kuwa kazini. Na uthaifu pia unaeza jitokeza kwa ule mwili kuwa na maumivu ama kupatikana na uwele gafla unaho fanya kazi. Udhaifu huu unakubalika bali unaitajika kuenda kujiangalia ama kuenda kwa muuguzi uangaliwe shida inaeza kuwa wapi haswa pale kupima mgonjwa unaeza kuwa wapi upi ama unaeza kuwa unaugua wapi. Kufanya vile unaeza tibiwa na huo udhaifu unaeza isha.

Siku ya kuzaliwa nilisherehekea huwa nasherehekea kwa mara mingi na marafiki, familia. Sijawahi penda kuifanya nikiwa pekee yangu kwa sababu hakuna ile furaha ambayo naweza jihisi nikiwa pekee yangu nikisherehekea pekee yangu. Kwa sababu, lazima kuwe na ile furaha, kicheko, kula, kula na wale ambao nawaenzi kwa mfano familia, marafiki. Na huwa nalipenda, naipenda vile huwa naisherehekea kabisa. Na ile, nakumbuka, kuna ile siku ambayo nilipenda sana na ilikuwa mwaka wajana ambawo nilishirekea sana na nilipera sana. Kwa sababu nilikuwa na mafamilia, karibu pale, marafiki. Na tuliliwaza, tukaburudika pamoja, tulikunywa, tukala. Ilikuwa sherea kufana sana kwa sababu nilihisi hii sasa ndiyo shere ambayo nimeifanya vizuri sana. Ule wakati nilikuwa angalau nilikuwa nyumbani kwa wazazi ambapo kuna ule ule yani uwepesi ambao unahisi. Wazazi wana upendo kutoka kwa wazazi, marafiki, jirani. Muna kapa moja, munaenda, muna sherekea, muna tembea. Ile siku nili kwa mfano nilienda kule tuseme kule kwa mbuga. Tuka tembelea kule wanyama pori. Tuka watizama tulivomaliza choma nyama pale. Kula vitu tamu tamu alafu tukapiga gumzo hadi ilipofika usiku. Tukaifunga vile ile sherehe. Na kuna chakula ilikuwa ilikuwa keki, unakula ile ya kukata, ilikuwa moja. Na kulikuwa vyakula kochokocho, vya aina na aina, vile vya kiafrika, ile ya kizungu. Ilikuwa yaani kujiburudisha kabisa na pila kujifurahisha kitumbo. Na ile zawadi, wajua tukiwa pamoja, ile familia, marafiki, hawaji tu kuja kusherehekea nawe bali walikuja pia. Ile na zawadi, zawadi ya kukupa, kwa kukushukuru kwa kufikisha miaka pale ambapo nilikuwa nimefikisha. Na kuna pia wale ambao walikuwa wanakuja na magari kubwa kubwa. Wanakuenzi, wanakushukuru nakumbuka kuna yule aliyekuja hadi na gari kama zawadi. Walikuwa wanaburudika sana, nilifurahi sana. Na kuna ile zawadi, hiyo ndiyo iliyonipendeza na hiyo ndiyo huwa napendezwa sana haswa mtu akileta kitu cha dhamana kama hicho ama kuleta hela. Unaburudika sana kwa sababu ni kitu cha muhimu sana. Kitu ambacho unaezapata maramoja kwa mwaka. Si ambacho kinakuja kila siku. Na ukipewa hapo bila shaka utashukuru sana. Kwa sababu hakiezipatikana tu hivihivi ni kitu ambacho kinachukua muda ndio ukipate kwa sababu ukiangalia kitu kama gari kinachukua hela mingi sana kununuliwa na unaona tu mtu kutoka sherehe, anakupea kifunguo, anakuambia hii ni yako. Na anakuonyesha penye gari liko. Unakuwa na furaha sana kwa sababu ni kitu ambacho haukutarajia na ilikuwa kitu ambacho sikujua kinaweza fanyika katika maishani unajua ile siku ilikuwa siku mzuri sana na nilifurahi sana kwa sababu sikutarajia kukua naezapata zawadi kama hiyo. Bali ilikuwa mzuri sana na nilimpongeza sana kukunipa ile zawadi na nilipokea kwa moyo mkunjufu.

Kuna soko zile za ambazo zinapatikana mtandaoni ama zile soko ambazo unanunua bidhaa kule mtandaoni huwa kadhaa bali sijawai binafsi kununua mtandaoni bali huwa inakuwa hatari sana kama usipo zingatia maanani kwa sababu unaweza lagaiwa na wahalifu kule mtandaoni wakijifanya wanauza bidhaa fulani bali hawauzi. Kununua kitu mtandaoni ni kitu mzuri ndio inaku una save time. Una save time alafu kuna ile unakaa tu na unaletewa hadi chumbani mwako. Haswa zile mtandao mbazo huuza vitu mbazo zimejulikana sana kama jumia. Zinauzwa vitu haswa zile zakielektroniki ambazo zina ni zile kampuni ambazo zimejulikana na zinaaminika kuwa ni halali. Hauwezi kulagaiwa kule hizo ndizo mi hupendelea mtu anapotaka kununua kitu mtandaoni atumie kampuni kama zile bali si wale wa vichochoroni ambao wanaweza kuchukua hela zako na wakuhepe nazo kwa sababu hao hao si halali na hakuna kitu wanauza bali ni ule ulagai wa mtandaoni ambao wanatumia kuwahalifu wale ambao hawajui ni nini ambacho haswa huwa kinaendelea katika ununuzi wa vitu mtandaoni Ukizingatia pia ni wapi ambapo unanunua. Hii kitu kifa unachokitaka kununua ama hivi bidhaa ambazo unataka kununua vinatolewa wapi na vitakufikia lini. Kwa sababu kuna vile pia ambavyo vinatoka mbali na vinaongezwa bei. Kwa sababu hakuna ile gharama ambayo ya kusafirisha ile bidhaa zikufikie. Na inaeza kuwa ya gharama ya juu kulingana na vile vitu ambavyo vinauzwa kwa soko zile za reja reja ambavyo vinapatikana karibu. Na unapo pia zingatia umbali unaangalia ni jinsi gani ambavyo vitasafirishwa ndipo zikufikie. Kuna zile ambavyo viko ng'ambo lazima zisafirishwe na meli ndiposa zikufikie. Na vinaeza chukuwa gharama juu kwa sababu usafirishaji kwa kutumia meli. Unatumia gharama mingi sana na hiyo gharama ni kwa mtu ambaye anayenunua. Mtu anayeuza hashuguliki kwa sababu yeye lengo lake ni kuuza. Wewe unataka kununua bali unataka bidhaa ikufikie. Na hiyo unapotaka ikufikie lazima isafirishwe. Na kusafirisha hiyo ni kwa gharama yako na lazima utalipia ndiposa ile bidhaa zikufikie. Na unapo pia tumia mtandao kununua vitu lazima uwe makini. Kwa sababu kuna wale ambao niwalagai wanasema umenunua ndiyo. Sisi ndiyo tutakuletea hiki kifaa ama hii bidhaa pahali ambapo ulipo. Na usipofanya utaratibu ama usipo chunguza kwa umakini sana utapata ni wale walagai ambao wanataka kukutumikia wewe kukuchukua hela zako. Kujifanya wale ndio ambao wanaouza ama hao ndio wanaosafirisha zile bidhaa pahali upo. Huwa nafanya uchunguzi wa kina. Kabla kufanya uamuzi wowote wa kununua kitu mtandaoni. Kwa sababu walagai ni wengi siku hizi. Hauwezi jua yupi ni wa ukweli na yupi si wa ukweli. Na ni vizuri sana kutilia maanani maybe kabla hujaanza wakati wa kununua ile vitu mtandaoni.

Ni vyema sana unapo kuwa na sherehe ama kukuwa na wakati mwema na watu ama ukiwa peke yako. Kujihisi vyema pia ni vizuri kujipiga picha kuweka kumbukumbu ya siku za usoni ambapo utakuwa unajiangalia katika ile picha. Unakumbuka pahali hapa nilikuwa nafanya hiki. Hapa nilikuwa na najihisi hivi. Hapa nilikuwa na hawa marafiki. Hapa nilikuwa naenda pale unajua picha zinakuaga kumbukumbu za siku zijazo na unapo huwa nikijipiga picha nzingatia pia hali ya ile siku pia iko vipi. Nimevalia vipi haswa pale mtu nikivalia vizuri. Lazima utajipiga picha. Nikikuwa nime ng'ara sana lazima nijichukue picha. Nijipige picha ambayo nitatumia kama kumbukumbu kujiangalia. Vile nilikua mkubwa ama mdogo ama nilivyo kuwa nime nenepa wakati ule ama nilivyokuwa ni mekonda wakati ule. Kwa upana picha hua. Kwanza pale ambapo unakuwa na ushirikiano na watu ama kuwa kwenye hafla fulani na watu. Unapiga picha na wao. Ndiposa wakati fulani utakuwa na kumbuka. Kwa kuangalia ile picha, unasema hawa tulikuwa na wawo, tukifanya hili, na lile, na tulikuwa hali fulani, tulikuwa tunafanya nini, na tulipo maliza hivo, tukafanya nini, tukakula nini, tukaenda wapi, tulikutaa kufanya nini. Na hiyo ndiyo maana ya kuchukua kupiga picha wakati huo. Na picha pia unaweza piga picha wakati ambao unaofaa. Kwa mfano nikipiga picha ambapo nahitajika katika program fulani ambapo hua nataka ku Verify tuseme kuangalia umakini katika data ambayo umepeana kwa programu fulani. Watataka ujumbe wa kuhithibitisha kwamba wewe ni haswa ni wewe si mtu mengine ambayo umetupa data hii. Watahitaji upige picha alafu utume katika ile programu ndipo sa waanze kuthibitisha ya kuwa wewe ndie mtu ambaye unafaa kutumia iyo programu. Na kuna pahali pengine ambayo huwa najipiga picha ambapo. Tuseme simu ya rununu ambapo ukitaka kutengeneza. Tuseme pale pa kueka ulinzi katika rununu yako ambapo unapo fungua uta hitajika kujipiga picha ndiposa ile rununu ijifungwe. Mara mingi pale ambapo napo enda kuchukua bidhaa fulani. Watataka kupiga picha, nipige picha ndiyo wajulishe kwamba ni mimi ndiye mtu ninae faa kuchukua zile bidhaa ama ambapo unataka kutengeneza zile fomu ambazo niza maana sana tuseme nikitaka kuchukua paspoti ama kitambulisho nita jipiga picha halafu zitumike katika kutengeneza zile paspoti ama kitambulisho. Na zile picha zina tumika kwa sababu zitaenda zibandikwe kwenye ile pasporti. Ile kubandikwa kwenye kile kitambuliso na kitakuwa kinaonyesha picha yangu wakati nakipeleka pahali fulani kutumika ama kupita pahali fulani ambapo panatakikana kuonyesha kile kitambuliso.

Katika mchakato ya kufanya kazi, lazima uboresha ji uwe na ndiposa kazi iwe na mapato mazuri. Haswa pale ambapo unapofanya kazi na lengo fulani, lazima hilo lengo litimike na ile kazi lazima ikue imeboreshwa. Na ninapoboresha ile michakato nahakikisha ya kwamba kuna ule utaratibu ambao umefuatwa katika kufanya ile kazi. Naam kuna ule utengaji wa muda, katika huo muda nafaa nifanye hiki, katika huo muda lazima nifanye hili, nahakikisha lazima huo muda kabla hujaisha nahakikisha ile kazi pia imetimia. Na nikifanya vile kutakuwa na ule usawa ambao utatiliwa maanani katika iyo kazi. Na ikifanya vile kutakuwa na uboreshaji mkuu.

Kuna pale pahali ambapo palikuwa pazuri sana palikuwa panapendeza na kulikuwa hakukuwa na hofu kokote ambapo unaweza kaa na wasiwasi kusema pale kunaweza tokea vurugu kokote, la hasha. Pale palikuwa pametulia palikuwa pameliwaa, pale palikuwa panangaa, hata mazingara na mazingira yalikuwa safi sana, hakukuwa natatizo lolote. Pahali pale palikuwa panapendeza na hapo nilipo safiri nilitumia basi kufika pale. Pahali ambapo palikuwa panaitwa sehemu ya naivasha pale. Na palikuwa pazuri sana, kulikuwa kuna burudisha, kulikuwa pale kwenye wanyama pori. Kulikuwa na wale kiboko, kulikuwa na wale pundamilia. Kulikuwa na wale kulikuwa tunaona hata farasi, kulikuwa tunaona nyoka tulikuwa tunaona wanyama aina na aina kuna ufuo kwale pa ziwa ziwa ilikuwa inapendeza ukiangalia hewezi maliza ziwa lilikuwa limetulia kulikuwa na ile kuna miti kando kando ya ziwa kuna pali pengine kulikuwa tuna ufuo mchanga mzuri mbapo huwanachezea unachezea unajisikia vizuri sana na kulikuwa na pia pahale pahali kulikuwa na wale watu ambao wana kueilimisha wana kupea historia ya ile mahali ambapo niko palikuwa ambapo tunaelezwa yakwamba hapa palikuwa na wakoloni fulani ambapo walikuwa wanaishi, hapa walikuwa wanafanya kazi hii, walikuwa wanajishughulisha na shughuli hizi na hii. Tuseme pale ambapo kulikuwa na wale tulikuwa tunaambiwa kunakuwa na wale wakoloni ambao walikuwa nawajihusisha na shughuli za ukulima pale karibu na ile ziwa na kulikuwa na wale ambao walikuwa wanajishughulisha na uvuvi kulikuwa na wale kazi haya ilikuwa tu kuzurura na kuangalia mandhari ambayo karibu na lile ziwa na kulikuwa na pia kulikuwa na ule upishi ule samaki. Kwa sababu kulikuwa na lile ziwa liko na samaki. Samaki wake walikuwa wakubwa wakubwa wadogo tulikuwa tunawaonyesha samaki ya ina na ina. Wale wavuvi pia walikuwa wanatueleza jinsi wanavyo vua ile samaki. Kuwa nasikia wanahua nafanya shuguli ile Asua nyakati za usiku. Kwa sababu hayo ndiyo masaa mazuri ambayo samaki wanaweza vuliwa vizuri na kwa wingi sana. Na walikuwa na hofia pia ile usiku kulikuwa na atari. Kwa sababu mboko wanaweza wavamia wakati wowote. Na kibogo pia walikuwa hatari katika yale maji. Wange vamiwa na wauwawe ama wadhirike ama wanusurike. Kwa sababu hawa wanyama walikuwa hatari. Kwa sababu walikuwa wanaishi pale majini na pia usiku wanatoka wanaenda kukula nyasi pale kando kando ya ziwa. Na wale kiboko pia walikuwa wanazingatiwa kama wanyama pori ambapo unapo ingia pale unambiwa ya kuwa hawa ni wanyama ambao wanaishi majini bali tunawachukua kama wako porini pale ambapo hiyo pori iko kando kando ya ziwa. Na unapo zuru pale pia ni wanyama ambapo utaona na ni wale wanyama wakubwa sana na wanaweza burudisha. Pahali pale palikuwa pazuri pa kupendeza sana na nilipapenda kwa sababu palikuwa pananiridisha nilifurahi na nilisoma vitu vingi kutoka pahali pale nilijulishwa na palikuwa pahali pa kupendeza sana na nigetamani tena kurudi pale. Kwa sababu ni pale ambapo pana burudisha sana zile burudani za kawaida pale kunywa vinywaji kula chakula kulala kwenye ile jua pale mchangani unaburudika ka.

Na yoga kwa kuwa huwa na hile mazoezi ya riadha hile ya kukimbia. Lazima kabla ujaanza kukimbia. Na ulazima ufanya hile yoga. Kufanya damu ichemuke yanze kutiririka kwa upesi sana milini ndiposa. Pia mwili au moyo wanze kudunda kwa hile upesi. Au naofaa ndiposa uwanze kukimbia uwanjani au kuzurura ule mviringo. Na ukishamaliza pia nikukimbia, nikishamaliza huwa na fanya yoga pia kidogo. Ndiyo ule moyo uwanze kurudi chini pole pole bali si hile kwa gafla kwa sababu ule wa gafla uneza leta madhara katika mapafu yaneza fungana au kuumia pale ndipo ambapo yoga husaidia sana hadi pae ambapo damu inapo chiririza katika mwili kuna kuwa na ule utaratibu kurudi chini pole pole bila kuleta tashwishi yoyote katika mteririko wadamu na yoga hukua nzuri sana pale ambapo pia ufanyi ule zoezi la kukimbia kuna hile ambayo unafanya tu kule ukiwa chumbani au ukiwa kwenye gym uneza fanya yoga kwa kufanya tu mwili uwe mwepesi mwili uchangamke tuseme unapoamuka unapoamuka hivi. Una mwili umekaa kudhoofika Yoga inasaidia sana kwa sababu itafanya mwili uchangamke. Na uwe mwepesi kwa kwanza kazi ya hile siku. Pia yoga usaidia sana pali ambapo unatawa kufanya kazi mzitu. Kwa sababu hile kazi mzitu ineza leta madhara kwa mwili. Unapo iyanza gafla. Lazima uzueshe mwili pole pole pole pole ukileta kwa hile hali ya kufanya hile kazi nzito kwa kuwa utakuwa ume izoesha kufanya hile kazi kwa utaratibu kutoka chini adi kwa hile hali ambayo inaitajika. Na kuna hile utaratibu ambao hunaezaifanya. Kwa sababu utasaidia sana ukitengeneza zile misuli. Misuli zikianza pole pole kuvifanya vizuri kwa kufanya hile yoga. Inazoea hile, inazoea, inazoea, inazoea. Ndiposa ukianza sasa kufanya hile kazinzito. Misuli zitakua zimezoea kufanya hile kazinzito. Na utaendelea vizuri bila kupata na matatizo yote. Kwa sababu usipo zingatia kufanya yoga. Kuna yale ambapo neza jipata hukona muscle pool. Ama misuli ikataye kufanya ama igande kwa gafla na unafaa ufanye kazi hapo ndipo unazingatia yoga kuwa ya muhimu sana kwa hile kazi ngumu natakufanya ama nataa kuhichukulia pia kwa ku ninapo ketichana chini kwa kati mwingi na sijiisi kuenda kufanya zoezi ngumungumu naeza fanya yoga chumbani ama kula hapo nje ya chumba am, bapo nafanya tu yoga. Kwa wakati mdogo. Alafu nita kuwa ni mefanyisha zoezi mwili. Mbali ile zoezi si lile kubwa bali ni lile kidogo sana ambalo litanisaidia kwa ile siku ambalo sijafanya ile zoezi kubwa sana la kukimbia ama la kuenda jim. Na kuna ile pia inazingatiwa kwa hale ambao watu wa wajiwezi inaiza saidia sana kusababu kuna wale watu wa ambao hawa itakikani kwa kiafya au kwa seme wako katika ahali ya matibabu haufai kufanya hile kazingumu ama zoezingumu awanaiza fanya yoga kwa kufanya mwile wao uwe sawa bila kuathirika kiafya.

Maji ni chanzo cha uhai kwa sababu katika mwili wa binadamu kuna ile hali ya maji ambayo inafaa kufikia na haifai kupungua bali kuwekwa katika ule usawa ambayo inafaa kuwa katika mwilini. Maji hukua ya muhimu sana na yanafaa kukunyuwa kila wakati ambapo kwa siku mtu anafaa anywe maji lita mbili. Angalau lita mbili kwa sababu unaweza kunywa zaidi lakini usikunywe chini ya lita mbili. Hayo maji yakifika mwlini yatasaidia kwa kutengeneza damu na pia kutengeneza damu na pia kupoesha mwili ambapo kutakuwa kunakuwa na ile joto jingi sana mwilini. Hayo maji yanatumika kupunguza ile joto na kusaidia mwili kukua vyema. Maji pia yanasaidia katika kuosha damu na pia kule tumboni viongo vya tumbo pia ambapo utapata ile uchafu ambayo imeoshwa inatoka kwa mwili ya mtu kama kama mkojo ama yanatoka kama jasho kwenye mwili ambapo yatakuwa yametoa kama ile jasho inapotolewa katika mwili wa mtu. Inatoka na vichembe-chembe vya chumvi ambayo ni mbaya sana ikikuwa ama ikiongezeka sana mwilini mwa binadamu. Maji yatasaidia kwa kutoa ile chumvi ambapo inatoka. Kama jasho sasa yale maji yanachanganyika na ile uchafu na ile chumvi ambayo inatoka inatoka kama jasho na kuna ile ambayo inatoka kama mkojo kuna ile inatokea katika kiungo cha mwili ambacho ni kinasaidia sana katika kuosha damu na inapoosha hiyo damu inachukua ile uchafu ambayo ni hatari sana ukikaa sana katika mwili. Unaweza leta madhara ambayo yanaweza leta shida mwilini. Na hayo ndio mambo ambayo maji yanasaidia yakiwa mwilini na kukunywa maji kila wakati ndiposa nijisaidie mimi mwenyewe katika kusafisha hiyo damu. Kutoa yule uchafu mwilini na kuzingatia pia kupoesha mwili pale ambapo kuna joto jingi mwilini ukinywa maji lile joto linapungua kwa sababu maji yata rudisha. Ule uchovu au ile joto chini kabisa na maji pia yanasaidia katika kufanya mdomo kuwa na unyevunyevu ule ambapo mdomo hawezi kauka. Unajua usipo kukua ukinywa maji kwa muda fulani utajikuta midomo yako inakuwa na ule kukauka kauka ama kukosa mate mdomoni. Maji yanachangia sana kwa kuwepo kwa mate mdomoni na mate nayo yanasaidia katika kukula chakula ama kutengeneza vichembe chembe vile vya chakula ambavyo vinavyo ingia mdomoni. Inasaidia sana katika ku ile viungo ambavyo vinaenda kutengeneza ile chakula ingie kwenye damu. Pia kule tumboni kuna zile viungo ambayo pia vinataka maji ndiposa vitengeneze ile madini ambayo yanahitajika mwilini yaende katika damu pengine kwenye viungo vingine kama akili kwingine na kwingine katika ambavyo maji yanahitajika kutengeneze ile damu.

Napenda kula ile chakula ambayo tuseme tu ugali samaki ambayo inapikwa. Nikiwa chumbani na kila navyotaka kuna ile ladha nzuri ambayo kuna unajisikia ile imekaangwa vizuri. Unakila ikiwa imekaangwa. Unakula ikiwa tu hivyo kavu, unaweka kachumbari kidogo, unaila. Na nilikipika, nakumbuka wiki jana. Ndiyo ulikuwa mara ya mwisho ya kuanza kuila. Bado si mara ya mwisho, mara ya kwanza kuila, na nilibrudika sana kwa sababu ni kitu ambacho unajisikia sana ukila. Na ni rafiki yangu ambaye alinielekeza pale ambapo walikuwa wanauzia. Nikanunua na yeye pia kaniambia ebu uenda uonje hiyo alafu, nikaichukua, nikaenda nayo. Nikaila na siku ilifuata tena nikaenda pale, mimi mwenyewe sasa nikaichukua, nikaenda nikaikaanga tena nikaila. Hapo ni hivo ilikuwa pale jumatatu. Aaa ilikuwa tamu sana, na nilifurahi kwa sababu, haijawai kuwa, haijawahi onja vile nikuwa ratarajia. Kwaiyo naonja aa vizuri sana.

Yule anaye anza kazi na mshauri atiliie maanani, afuate mazingatiyo ambayo ya meekwa katika hile kazi. Hasikuwe mtu kutu, asikuwa yule mtu wa kiburi ambaye akiambiwa hili, anakata, anapinga, anasema haezi fanya vile. Akuwe mtu wa kufuata maagizo mtu ambaye apende kazi ambayo ameanza kuifanya kwa sababu kuna lile lengo lilimleta pale kwa hiyo shughuli ambayo anaifanya kwa hile akona lengo ambalo anataka kutimiza na anafaa atilie maanani nipozali. Tilie alafu alimalize hile kazi alafu kama ni hile malipo atabila shaka atalipata. Atalipwa ama kama ni hile kufanya kufaidika kibinafsi. Atapata hile faida na akisha pata hile faida itamusaidia yeye binafsi na ataisaidika sana kwa sababu anafaa ajue kile ambacho anatarajiwa kufanya kupata mishowe wa iyo kazi.

Pahali yambapo kuna kila kimia ni pazuri kwa sababu kuna ile wakati fulani ambayo unataka kutulia so pale ya mbapo umekuwa na shuguli mingi siku yote ama kwa muda fulani ana unataka kupata angalau kupumzika kidogo. Sasa pahali ambapo napendelea sana ni pale mbapo pakona kimia. Si pale ambapo kuna pale mayoe kusumbuliwa vurugu kila wakati pawe pahali ambapo unajihisi angalau unapumzika kwa amani. Bali si kusumbuliwa na mayoe hapa na pale.

Kuna yale matukio haswa ile tarifa. Nafuatilia yale maneno ambayo yanayojiri kimataifa katika nchi mbali mbali kama zile za Marekani, zile za China. Nchi ambazo zina heshimika na zile zina zina sifa mbali mbali huwa nazifuatilia kuangalia ni yapi ambayo yanachipuka katika lile taifa na hili ama lile, ama kuna mkwaruzano upi ambao unaendelea katika haya mataifa ambayo tunayangalia kama kuwa yana busara ama yana umarufu kimataifa. Na nchi mingi zinazitazama na zinazienzi sana kwa sababu zina mchango mkuu katika uendeleshaji wa nchi zingine. Matukio yanayotokea katika mataifa huwa yanapeperushwa moja kwa moja katika vyombo via habari ambavyo siku hizi unaweza pata matukio hata kwa rununu pahali ambapo upo unaweza yapata kwa kupitia mfumo wa teknolojia.

Ndege huwa kulingana na njia mbali mbali za kisafiri hukuwa ya haraka na pia ni bei ghali kulingana na garama inayohusishwa kwa ile kusafiri nao la hasha bali siku moja ipo. Na kusafiri na hukua ni ili nchia ya kuthamini sana. Na ni nchia ambayo ni ya kupewa hishima. Kwa sababu sirahisi sana kutumia ili nchia ya usafiri. Ina amenika sana na inae.

Siyasa inategemea kuna zile siyasa za mashinani, siyasa za bunge, siyasa za inchi, za pembe za inchi, kuna zile siyasa za kimataifa. Na kuzungumzia siyasa inalingana na siyasa ipi ambayo unaizungumzia. Upenda kuzungumzia siyasa ambayo inahusisha inchi kiujumla pia katika ugatuzi na kuna zile siyasa ambazo zinaendelea kima taifa kwa mfano vile unangalia taifa kama amarekani na kuna ilile taifa la china ambapo kuna ule mzozo waki siyasa ambapo unendelea kujiri kwa hivi sasa na pendelea kutada kufuatilia na kuzungumzia ama kujadilia na wenzangu. Kwa sababu haya ni mataifa mawili ambalo dunia mzima ya na yaiga haya mataifa kwa ile miundo ambayo imewekwa na ule uongozi ambayo unatumiwa katika haya mataifa ni yale ya hali ya juu. Ukiangalia taifa kama lile la Amerikani kuna hali ya juu ile ya kijeshi kuna ulinzi mkuu ambao kima taifa kuna nchi ama taifa ambalo linaeza fikia taifa la Amerikani. Ukiangalia taifa kama la china kuna ule utukeaji ule wa teknolojia kuna ule uzao ambao unachipuka kwa kasi kwa ile taifa la china ambapo inchi mingi ama taifa mingi ya na jaribu kuiga ama kuyangalia kwa makini ni miundo ipi ambayo hii taifa ambayo limeeka eka ndiposa linaendelea kwa kasi na mnae.